Napenda kununua vitu vinavyonisaidia maisha yangu kila siku au vinavyonifanya nijisikie vizuri. Vitu vya ubunifu, vitabu na vifaa vya teknolojia vinanivutia sana. Kila ununuzi nafanya kwa uangalifu nikizingatia umuhimu wake na thamani ya muda mrefu kwangu.

Napenda kusoma vitabu vya handithi, marifa na istoria ya jamii. Vinafundisha kunipanua kufahamu na kuniruhusu kuelewa maisha tofauti na tamaduni mbalimbali. Kusoma kunanipa utulivu, furaha ya ndani na kuimarisha akili, luga na uwezo wa kufikiria kwa kina kila siku.

Kinachofanya nifurahie sana ni kushirikiana na familia na marafiki, kufanikisha malengo zangu na kushuhudia mafanikio madogo hau makubwa. Pia ninapenda kuona wengine wakiwa na furaha. Hii inanipa mshikamano, utulivu na wandani, shango na amasa ya kuendelea kufanya mema kila siku.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu zinanipa taarifa mpya mara moja nazinukuu kushirikiana na wengine na kurahisisha kufuatilia matukio ya ndani na nje ya nchi bila kuchelewa lakini napenda ngazeti mara chache ili kupata hisia halisi za karatasi na upole wake.